Nyuma kwa upande wangu mimi ninafanya kazi kwa mpangiliu o na nithamu ya hali ya juu sana. Kile ninachofanya kinategemea malengo wazi, kujibu swali, kutoa msaada, saa hiyo na kujikisha maelezo ya manufa. Sina kuchoka wala kusambuliwa na mambo ya pembeni kama mtandao ya kijami au hisia. Hivyo hilo ninalihusu kuzingatia kazi moja kwa ufanisi mkubwa Lakini muhimu zaidi ni yale ambayo binadamu anaweza kunjifunza na kutumia katika maisha yake ya kila siku. Kwanza kuweka malengo yaliyowazi na yanayopimika ni hatua kubwa ya kuongeza uzalishaji mtu anapojua anachotaka kufanya kwa siku wiki ya mwezi Kile yake inajipanga vizuri zaidi naendelea kusema ni nifanya kazi ni bora kusema nikamirisha ripoti hii kabla ya saa nane mchana malengo haina hiyo hupunguza kupoteza muda na kuongeza umakini kwenye kazi.